Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaoweza kunisaidia kukuwa binafsi na kitaaluma. Mojawapo ya mambo ninayotamani kujifunza ni ujuzi wa teknolojia. Hasa matumizi ya programu na zanaa za kidijitali ambazo zinaweza kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi teknolojia inendelea kukua kwa kasi hivyo kujifunza vitu vipya hunisaidia kubaki sambamba na badiliko ya dunia ya sasa. Pia ningependa kujifunza lugha mpya. Kwa sababu lugha hufungua fursa za mawasiliano, safari na kuelewa tamaduni tofauti. Kujua lugha zaidi ya moja, hunipa uwezo wa kuwasiliana na watu wengi zaidi na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa kujitunza. Kama vile mbinu za kudhibiti msongo wa mawazo na kuboresha afya ya akili kwa ujumla, kujifunza kitu mpya hunipa motisha, kunifanya nijiamini zaidi na kunisaidia kuendelea kukua kila siku.

Wakati wa mapumziko kazini, hujitahidi kufanya mambo yanayo nisaidia kupumzisha akili na kurejesha nguvu. Mara nyingi, kutoka nje kidogo kupata hewa safi, au kutembea kwa dakika chache ili kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu. Kutembea hunisaidia kunyoosha mwili na ku, boresha mzunguko wa damu. Pia hutumia muda huo kula chakula chepesi au kunywa chai, huku nikijaribu kuzungumza na wenzangu kazini. Muzungumzo mafupi hunisaidia kubadilisha mawazo ya kujenga mahusiano mazurinna watu ninaofanya nao kazi wakati mwingine kuangalia simu kwa muda mfupi au kusoma kitu kifupi kinachonivutia kwa ujumla, mapumziko kwangu ni muda wa kujituliza, kujirekebisha na kujiandaa kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ndiyo, nimewahi kulima. Hasa kwa kiwango kidogo nimewahi kushiriki katika kulima mboga kama sukumawiki, mchicha na nyanya, iwe nyumbani au shambani. Uzoefu huu ulinifundishe umuhimu wa uvumilivu kwa sababu kilimo kinahitaji muda uangalivu na bidii kabla ya kuona matokeo. Kulima kulinifanya ni thamini zaidi chakula tunachokula kila siku kwa sababu unaona mchakato mzima kwanzia kupanda mbegu hadi kuvuna. Pia ni shughuli inayo tuliza akili na kunifanya ni jisikie karibu zaidi na mazingira. Kwa ujumla ingawa sifanyi kilimo kikubwa ninaona kilimo ni jambo nzuri sana na la maana kwa sababu kinatoa chakula kinasaidia uchumi na kinatufundisha kuheshimu ardhi na rasilimali tulizo nazo.

Msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua ya wastani. Hasa pale ambapo mvua hainyeshi sana, lakini hali ya hewe inakuwa baridi na yenye utulivu. Napenda msimu huo kwa sababu mazingira yanakuwa ya kijani kibichi, hewe inakuwa safi na hali ya joto inapungua. Msimu huu hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na ninaweza kufanya shughuli zangu bila kuchoka sana. Pia napenda msimu huu kwa sababu kilimo hufanya vizuri, mimea hukua kwa haraka na chakula kinapatikana kwa wingi. Kusikia sauti ya mvua nyepesi ikinyesha, hasa jioni au usiku, hunipa hali ya amani na kunifanya nipumzike vizuri. Kwa jumla, msimu wa mvua ya wastani hunipa furaha kwa sababu unaunganisha vizuri wa mazingira, baridi na kupendeza na hisia ya mwanzo mpya.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu sana ni sera ya haki ya ustawi wa wafanyi kazi. Sera hii inahakikisha wafanyi kazi wanatendewa kwa heshima, wanapata mazingira salama ya kazi. Mishahara ya haki na fursa za kukuza ujuzi wao. Mfanyikazi anapo jihisi kuthaminiwa huwa na motisha zaidi na kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Pia naona sera ya uwazi na mawasiliano kuwa muhimu kwa sababu husaidia kujenga imani kati ya uongozi na wafanyikazi. Wakati kampuni iko wazi kuhusu maamuzi, malengo na mabadiliko wafanyakazi hujihusisha zaidi na kazi yao. Kwa ujumla, sera nzuri za kampuni husaidia kujenga utamaduni chana ya wakazi, kuongeza tija na kufanya kampuni iwe na mafanikio ya muda mrefu.

Ningependa kuona maendeleo chanya na ya ukweli katika jamii, hasa katika maeneo yanayogusa maisha ya watu wa kawaida kila siku. Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu, ili kila mtoto apate nafasi sawa ya kusoma kujifunza ujuzi wa vitendo na kujiandaa kwa maisha ya badae bila vikwazo. Elimu bora hujenga jamii iliyo na maarifa na uamuzi sahihi pia ningependa kuona maendeleo katika ajira na uwezeshaji wa vijana kwa kutoa fursa za kazi, mafunzo na mikopo midogo. Hii ingesaidia kupunguza kwa ukosefu wa ajira, uhalifu na kuwapa vijana matumaini ya maisha bora. Zaidi ya hayo, maendeleo katika huduma za afya. Usafi wa mazingira na mshikamano wa jamii ni muhimu sana jamii yenye afya inayoshirikiana na inayojali mazingira huweza kukua na kwa amani na ustawi wa muda. Mrefu kwa ujumla, mendeleo yanayotamani ni yale ya nayo mgusa kila mtu na kuboresha maisha ya wote. Si wachache tu.